Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Japan kwa kuwa inavivutio vingi ambavyo natamani kuja kuviona kama samurai gesture pamoja na mlima Fuji ambao ndo mlima wenye ambao ndo mlima kivutio katika nchi ya Japan. Pia Japani ninapenda kuitembelea kwa kuwa imeendelea katika teknolojia. Inatengeneza magari mazuri na baadhi ya vifaa vizuri hivyo ningependa kutembelea nchini Japani kwa kuwa inavivutio vingi kama mlima fuji na tamani kuenda ku uona mlimafuji pamoja na vivutio vingine vya asili. Hivyo Japani ndo nchi ambao ningependa kuitembelea. Japokuwa kuna nchi nyingi ambazo na tamani kuenda kuzitembelea. Ila Japan ni moja kati ya hizo nchi ambazo na tamani kuenda kuzitembelea.